Zamani kakaelisha, jee, unaweza kunielekeza neno siri salama vipi? Au, namna ya kuweka neno la siri katika nywila mbalimbali za simu? Pia, samahani naomba unielekeze, namna ya kutengeneza neno la siri katika kompyuta. Niambie unaweka neno siri vipi?

Samahani kaka je ukienda sokoni, huwa unajagua mkate wa ina gani unaopenda, na je mkate huo unatengenezwa na kiwanda gani, na je mkate huo nakuwa ni mtamu au nakuwa na ladha ya ina gani, na pia kaka, je katika mkate unaopenda huwa unaeka viambata gani katika kutumia huo mkate.

Napenda sana kutumia simu yangu aina ya android. Katika simu yangu napenda sana kutumia application ya youtube ambako uwa naenda kutafta taarifa mbalimbali za kimtandao. Na pia huwa natumia kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na teknolojia. Mtandao wa youtube pia una video za muziki ambazo zinasaidia kusababisha ubongo uchangamke pindi ninapokuwa nimechoka. Lakini pia katika mtandao wa YouTube kuna vitu mbalimbali vya kujifunza kwa wakubwa pamoja na watoto.

Rafiki angu Juma, Je ni mandhari gani nzuri umewahi kuona? Je? Umeshawahi kufika zanzibari? Au umeshafika katika milima ya Usangu? Je? Katika mandhari hizo mbili ni ipi ambayo unaipenda zaidi? Na ni mandhari gani ambayo inakuvutia zaidi ya zanzibari au mandhari ya Usangu? Na pia je umeshawahi kutembelea mandhari ya Arusha? Je, mandhari yao yanakuvutia pia?

Kaka, jee wewe ni mtu wa kuamuka mapema au usiku? Na jee, endapo ukiamuka mapema huo usiku huwa unaenda kufanya nini? Jee, huwa unaenda kufanya mazoezi au huwa unaenda kufanya jambo gani ambalo mimi silijui? Na pia kaka, je, ni nini siri ya kuamuka mapema? Jee, huwa unaweka alam kwa ajili ya kukuamsha au huwa unaamuka tu mwenyewe kwa sahabu ya mazoea?

Bosi, naomba kuuliza, je, unawa karibisha wa fanyakazi wapya vipi? Je, kutakuwa na zawadi za kuwakaribisha, au kutakuwa na kipindi maalum kwa ajili ya kuwafundisha na kuwelekeza katika maeneo mbalimbali ya ofisi, au je, kuna taratibu gani zingine ambazo sizifahamu katika kuwa karibisha wafanyakazi hao wapya katika kampuni yetu?

Mimi mara baada tu ya kutoka kazini ni kifika nyumbani huwa na ratiba ya kufanya mazoezi na pia kufanya meditation kwa ajili ya kupata mapumziko ya mwili na akili. Kwani kufanya mazoezi kuna sababisha viungo vyangu vina nyooka na pia huwa napendelea kushiriki katika muda wa jioni kuanzia saa kuminambili mpaka saa moja usiku kufanya mazoezi hayo.

Samahani dada, je, unapendelea kuvaa suruali au sketi unapokwenda kazini. Na je, hizo suruali unazovaa huwa ni za aina gani za jinsi au suruali ya kitambaa. Na je, ofisi ni kwenu wanaruhusu kuvaa sketi ambayo iko chini ya magoti. Na je, kama waruhusu huwa kuna sheria gani kwa adili ya kuwazuia watu ambao wanafanya hivyo. Na je, wewe pia, unapendelea suruali au sketi.

Jee unapenda muziki wa jadi na jee umesho kusikiliza ngoma za asili za makabila mbalimbali hapa Tanzania na jee umeshafika katika makabila ya mbeya na kusikiliza ngoma zao za asili? Pia katika muji wa musoma wilaya talime kuna ngoma yao ya asili inaitwa litungu watu wakabila hilo ambao ni wakuli wanapenda sana kuicheza ngoma iyo.

Kaka, je jumapili unapokwenda kanisani, huwa unapendelea shati au t-shirt, na je katika uvaaji wako wa shati au t-shirt je huwa unapendelea kuvaa suruali za aina gani, pindi utakapovaa shati, au pia napendelea kuvaa suruali za aina gani, pindi utakapovaa t-shirt, na je ni vazi lipi ambalo hukupendeza zaidi.

Mimi ni mkulima na katika shughuli zangu za kilimo napendelea sana kuwepo na hali ya mvua. Kwani inasaidia mazao kuweza kupata rutuba kwa urahisi kutoka katika udongo. Na pia inasaabisha kilimo kinakua chepesi. Kwani udongo unakua umefyonza unyevu wa kutosha kwaajili ya kuanza shughuli za kulima na kupendezesha shamba.

Kaka, deni aina gani ya filamu unazipenda? Je unapenda filamu za mapigano au filamu za mapenzi. Au unapenda filamu aina gani. Filamu za wakorea au filamu za wachina. Na je, ni watu gani wanakuvutia zaidi katika filamu zao? Jeno, ni wakorea au ni wachina. Na je, ni nini kinakuvutia sana? Ni story au ni ile action ya kupigana?

Unalinda falagha yako vipi mtandaoni? Unalinda falagha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara na pia kwa kuepuka kushiriki taarifa zangu binafsi ovyo kwa watu nisiowafahamu. Kwani katika huu ulimwengu wa sasa na teknolojia, watu ambao ni majangili na matapeli wa mtandaoni wamekua wengi. Hivyo ni muhimu sana kujilinda kwa kutumia nywila imara na pia kutoku share taarifa kwa watu usiowafahamu.

Ndoto yako kubwa ni ipi? Ndoto yangu kubwa ni kuwa msaada katika makampuni mbali mbali katika maswala ya data na teknolojia. Ndoto yangu kubwa ningependa kuongoza miradi mkubwa inayohusiana ukusanyaji wa data na uchambuzi wa data na pia kufikia mahitimisho ya kidijitali ambayo yanasababisha kuwepo na faida katika mazingira mbali mbali yanayohusisha data na teknolojia.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa baseball. Wakati mkuu wa mpira wa baseball ni kipindi ambacho kwa marekani inakuwa ni kiangazi. Kwa hivyo kuna kuwa na umaarufu wa vitu vingi sana. Na katika kipindi hicho unakuta timu mbali mbali zinajipanga kwa ajili ya kuanza kwa msimu mpya wa mchezo huo. Hivyo hukuta wanafanya mazoezi mbali mbali kwa ajili ya kuandaa viungo na mili kwa ajili ya kuanza ligi kuu ya mpira wa baseball katika nchi ya marekani.

Je, unapenda kuimba. Ndiyo napenda kuimba na napenda muziki sana. Kwani muziki unanifanya nakuwa na hisia za kitofauti pindi napokuwa na uzuni na pia muziki unanipa furaha. Na kuimba kuna nifanya natoa ile nguvu na nishati yangu ya ndani ya kweli na kusafisha mambo yote yalioko moyoni. Hivo napenda sana kuimba na nafurahia pia napoimba na kusikiliza nyimbo.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Nikiwa utotoni nilikuwa napenda kufanya mambo mengi sana. Nilikuwa nikicheza mpira pamoja na vijana wenzangu. Na pia nilikuwa nikijishughulisha na mambo mengi sana ya sayansi na teknolojia. Nilikuwa napenda nije kuwa rubani wa ndege niweze kurusha ndege. Hivo nilikuwa na ndoto kubwa sana. Na nilikuwa napenda sana masomo ya hesabu na sayansi.

Jee, una ndege wa kufugwa nyumbani. Hapana, kwa sasa nyumbani sinandegi wa kufugwa. Hila kwa mjomba wangu kuna ndege wa kufugwa wengi.

Je, unapenda kuendesha baiskeli? Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kwani baiskeli ni moja ya njia ya mazoezi. Na pia baiskeli inanipa muda wa kutembea katika mitaa mbalimbali na kuelewa mandhari zaidi ya mazingira yanayonizunguka. Pia nikiwa naendesha baiskeli nafurahia. Kwani nakuwa najisikia huru na ninapata hewa nzuri ya jiji langu la hapa dodoma.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Ndiyo, mimi nina rangi zaidi ya moja ya kupendezwa. Napenda rangi ya buluu, njano kijani na nyekundu. Kwani rangi hizo, baadhi zinapatikana katika bendera yetu ya taifa. Pia napenda rangi nyeusi kwa sababu inaendana na vitu vyote. Na pia napenda rangi ya kahawia kwa sababu inaendana na rangi ya ngozi yangu. Pia napenda rangi ya pinki kwa sababu ni rangi ambayo mpenzi wangu anaipenda.

Utaratibu wangu wa jioni upo kama ifuatavyo. Kila nitokapo ofisini nikifika nyumbani napumzika kwa muda wa dakika ishirini. Baada ya mapumziko hayo namka na kunywa maziwa. Baada ya kunywa maziwa najiandaa kwa ajili ya kuenda kufanya mazoezi yangu ya jioni. Huwa nakimbia umbali wa kilomita moja kuenda na kurudi. Pia baada ya hapu huwa nakuja naoga. Pia nakula chakula cha jioni na kupumzika.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Katika kuongeza uzalishaji wangu ninafanya vitu mbalimbali. Cha kwanza kila siku najitahidi kupata maarifa mapya kuhusiana na mambo mbali mbali ambayo yana uwezo wa kuniongezea kipato changu. Na pia najitahidi kujifunza mbinu mbali mbali za kutengeneza pesa nikiwa ndani. Pia nasikia sana kuhusiana na soko la forex ambalo linafanya mabadilishano ya afedha. Hivyo linaweza likanisaidia kuzalisha kipato zaidi.

Kitendo gani cha wema umewai kufanya? Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya nimefanya vitendo vingi vya wema. Ila ambacho nakikumbuka zaidi ni kitendo cha kumsaidia mwanafuzi mwenzangu ambaye nilikuwa naye katika darasa moja la mifugo kumlipia ada yake ya muhula wake wa kwanza ambapo bila kulipa ada alikuwa haruhusuwi kufanya mitiani.

Ulifanya nini asubuhi hii? Asubuhi hii ya leo nimefanya mambo mbalimbali. Cha kwanza kabisa mara tu baada ya kuamka nilifanya mazoezi kwa ajili ya kunyoosha viungo. Baada ya kumaliza hapo niliingia bafuni na kuoga. Baada ya kuoga nilivaa na pia nikapika chai nikanywa. Baada ya hapo nilielekea shuleni kwa ajili ya mafunzo ya kuendesha gari.

Je, umewahi kwenda kwenye tamasha la muziki? Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Kwani hata katika mkesha wa mwaka mpya kulikuwa na matamasha maeneo mbalimbali. Ila sisi tulikwenda katika eneo la Leaders Club ambapo kulikuwa kuna tamasha la nyimbo za injili. Na kule tulifurahia na kusherehekea pamoja na kukaribisha mwaka na kuaga mwaka ambao umeisha wa elfu mbili na ishirini na tano.

Je umewahi kufanya yoga hapana sijawai kufanya yoga. Kwani mazoezi hayo ya yoga yanaitaji uwe na mkufunzi ambaye ataweza kukuelekeza namna kufanya vitendo kwa usahihi. Na pia mimi huwa nafanya mazoezi aina nyingine. Kama kupiga push up na kukimbia riadha mbio ndefu. Kwani hayo mazoezi hunisaidia kupata pumzi.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo? Wakati wa likizo najistawisha kwa kufanya vitu mbalimbali. Cha kwanza huwa nasoma makala mbalimbali za hapa nchini. Na pia huwa nakula vyakula bora ili kujenga mwili. Hivyo kwa pamoja nakuwa napata utimamu wa mwili na akili. Kwani wakati wa likizo ni wakati ambao napata muda mwingi wa kupumzika na nakuwa sina majukumu mengi ya kikazi.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati? Mimi napendelea mwanga wa kati. Kwani mwanga mkali sana hunifanya nishindwe kuona vizuri na unaniumiza macho. Na pia mwanga ukiwa hafifu sana unafanya nishindwe kuona vizuri na kufanya kutumia nguvu katika kuona. Ila mwanga wa kati ni mzuri kwani unakupa wewe uwezo wa kuona bila kuumiza macho.

Kitabu nachokipenda zaidi ni kitabu cha mikono itendayo maajabu ambacho kimeandikwa na muandishi aitwaye Ben Carson. Kwani kitabu hicho kinahusiana na maswala ya kitabibu ambapo inaelezea namna ambavyo Ben Carson aliweza kufanya operation ya kwanza ya kuwatenganisha mapacha walioungana. Kitabu hicho nakipenda sana kwani kinanifanya nizidi kupambana na kutokata tamaa katika maisha.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema. Mimi napenda kulala mapema na napenda kuchelewa kuamka. Kwani mara nyingi nikilala mapema huwa naamka nikiwa na mwili ambao uko na afya njema na pia nikiamka huwa najisikia niko huru sana. Na pia napendanga kuamka na jua kwani nikiamka nakuta mwanga tayari nje.

Kipindi gani cha television unachopenda? Mimi katika kipindi cha television nachopenda napenda kipindi cha michezo tu. Kwani katika kipindi cha michezo napata habari mbali mbali kuhusiana na timu mbali mbali zinazo cheza hapa Tanzania. Katika kipindi cha michezo napata habari zinazo husiana na Yanga pia napata habari zinazo husiana na Simba.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

Je, unapenda kuvaa kofia? Ndiyo, mimi hupendelea kuvaa kofia. Kwani kofia ina faida mbalimbali. Cha kwanza kofia hunikinga na jua. Lakini pia kofia huwa inanikinga na mtu katika utambuzi. Hivyo kofia inanisaidia kwa mambo mengi. Lakini pia kofia inanifanya niwe huru zaidi na niweze kujiamini sana.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Mimi napendelea juisi ya matunda ya aina mbalimbali. Kwanza napendelea juisi ya parachichi, pia napendelea juisi ya embe, pia napendelea juisi ya nanasi. Na pia ili iwe nzuri zaidi huwa napendelea mchanganyiko wa juisi zote. Lakini pia huwa napendelea juisi ambazo pia ni dawa, ambazo zinawezakasafisha, mwili na kuwache ukiwa na afya njema.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Mimi hufanya kazi vizuri zaidi wakati wa subuhi wa siku. Kwani katika wakati wa asubuhi huwa sina mambo mengi na kichwa unakuta kimetulia vizuri kwa ajili ya kufanya kazi zote bila kuwa na kurupushani na mambo mengine. Hivyo napendelea kufanya mambo yangu mengi ya muhimu asubuhi na mapema.

Jee, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Hapana, kwa ulimwengu wa sasa, ni ngumu sana kuishi bila teknolojia. Kwa ni kila kitu ambacho tunakitumia sa hivi, kinatumia teknolojia. Mfano, gari zimekuja kurahisisha usafiri ambapo zamani watu walikuwa wakitembea kwa miguu. Na pia simu imekuja kurahisisha mawasiliano kuringanisha na zamani.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ndiyo, mimi hupendelea kusoma maoni mtandaoni. Hasaa katika ukurasa wa dada anaitwa Mange Kimambe, au dada wa taifa. Kwani maoni yao huwa yananifanya mimi niweze kupata uelewa mkubwa wa juu kinachoendelea katika taifa langu. Kwani maoni hayo pia hudadavua mada mbalimbali na pia zinatoa hoja mbalimbali za watu mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali.

Je, unatumia video kwa mawasiliano? Ndio, mimi hupendelea njia ya video call kufanya mawasiliano ya ana kwa ana. Kwani njia hiyo ya mawasiliano, inanisaidia mimi kuweza kumwona mtu ninayempenda na tukawasiliana vizuri na nikaona hisia zake. Kwa mfano, anapofumba macho unaona, anapocheka unaona na anapokuwa akilia unaona. Hivyo inakusaidia kumwona mtu kwa ukaribu zaidi.

Sera gani ya kampuni unaona ni muhimu? Mimi naona sera ya kampuni ni muhimu kulingana na aina ya kampuni. Kwa kampuni za kimtandao, sera ya muhimu ambayo naona ni ya kwanza ya muhimu ni sera ya ulinzi wa data. Kwa makampuni kama WhatsApp, ulinzi wa data ni muhimu sana kwani unampa mteja uhuru na faragha.

Je, unapenda hesabu? Ndiyo mimi napenda hesabu. Japokuwa kuna mahesabu mengine ni magumu na yanahitaji umakini sana katika kuyakokotoa. Japokuwa pia hesabu ni nzuri kwani inaufanya ubongo uweze kuchangamka na kufanya kazi kwa wepesi na haraka. Na pia hesabu zinamjengea mwanafunzi uwezo wa kujiamini na kuweza kuwa mjanja katika mazingira tofauti tofauti.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Mimi ninapo taka kustarehe huwa najianda kwa kuvaa nguo nzuri na kupendeza, hiyo inanipa ujasiri wa huko ninako kwenda kustarehe. Kwani ninako kwenda kustarehe kuna watu mbali mbali wahazi mbali mbali. Hivyo ninavyo kuwa nimejipanga vizuri inanisaidia mimi kuweza kujiamini na pia kuweza kuwa huru zaidi huko ninako kwenda kustarehe. Lakini pia huwa nahitajika kuwa na pesa kwa ajili ya kununuwa maitaji yangu huko ninako kwenda hivyo kuenda kustarehe napenda nipendeze na niwe na pesa.